Ndiyo napenda kutumia mtandao ya kijamii kama vile facebook, twitter, whatsapp na pia tiktok lakini ninapoitumia naitumia kwa mipaka. Naipenda kwa kuwasiliana na watu kujifunza mambo mapya na kushiriki mawazo yenye maana. Hata hivyo, sijaribu kuishi kwa ajili ya mapendeleo au kelele za mitandaoni. Nachagua kile kinachonijenga akili na kunipa mitazamo mzuri wa maisha kwangu, mtandao ni chombo si maisha yenyewe.

Kwa kawaida, mimi huangalia baruapepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi, katikati ya siku, na jioni. Sipendi kuangalia kila dakika kwa sababu hilo huchosha akili, lakini pia sitaki kukosa ujumbe muhimu. Kwangu ni suala la uwiano kuendelea kuwa makini bila kujisukuma kupita kiasi. Hivo basi naenda nazidi kuangalia baruapepe mara tatu kwa siku.

Jioni, napendelea kula chakula kizuri, kilicho na afya na rahisi kumeza. Kwa mfano, saladi yenye protini kama kuku au samaki au supu yenye mboga na wali. Chakula kinachonipa nguvu bila kusababisha uzito wa siku napenda pia chakula chenye ladha nzuri lakini kisicho changanya sana ili niweze kulala vizuri baadaye. Mara nyingine naanza na kitu kidogo kilichomoto kisha nikamalize na kitamu kidogo kama matunda au mlo mdogo wa desert.